Je, umewai kuambiwa jambo kukuhusu wewe likakufuraisha sana? Je, umewahi kupewa maoni yaliokuumiza au kukukasirisha? Je, umewai kujiuliza kwa nini watu wawili wanaweza kupokea maoni yale yale, lakini wakatenda tofauti kabisa? Na wewe binafsi, unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Maoni ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Unapokea maoni kazini, shuleni, nyumbani na hata kutoka kwa marafiki. Maoni yanaweza kuwa ya kutusifu, au kutukosoa. Lakini yote yana lengo moja. Kutusaidia kuboresha. Watu wengine hupokea maoni kwa moyo wazi. Mfano ni mfanyakazi anayeelezwa makosa yake na msimamizi wake. Kisha anasikiliza kwa makini, anauliza maswali, na kuboresha utendakazi wake. Mtu wa aina hii, huona maoni kama fursa ya kujifunza si shambulio. Je, si kweli kwamba, aliyekubali kukosolewa ndiye anayekuwa je, maendeleo hayaji kwa wale wanaojifunza? Hata hivyo, wapo watu wanaopokea maoni kwa hasira na kujitetea. Mfano ni mwanafunzi, anayekosolewa kuhusu kazi yake, lakini baada ya kusahihisha, anaanza kulaumu mazingira au watu ingine. Tabia hii, huchelewesha maendeleo na kuharibu mahusiano. Je, kujitetea kunatuletea suluhisho? Na hasira hutujenga au huturudisha nyuma? Pia kuna wale wanaopokea maoni kwa kunyamaza bila kutafakari. Mfano ni mtu anayekubali kila kitu anachoambiwa bila kuchambua. Ingawa kunyamaza kunaweza kuoenekana kama heshima, kukosa kuchuja maoni kunaweza kumfanya mtu apoteze mwelekeo. Je, si muhimu kuchagua lipi la kuchukua na lipi la kuacha? Njia bora ya kupokea maoni ni kusikiliza kwa makini, kuchambua kwa hekima na kuchukua hatua pale inapobidi. Mfano ni mzazi anayepokea ushauri kuhusu malezi ya mtoto wake, anatafakari, anachukua yaliyo bora, na kuyaacha yasiofaa bila chuki. Ni muhimu pia jinsi tunavyoyatoa maoni kwa wengine. Maoni yakitolewa kwa heshima na upendo, hupokelewa vizuri zaidi. Mfano ni kumkosoa mtu kwa lugha ya kujenga badala ya kumdharau. Je, maneno yetu hayana nguvu ya kujenga au kubomoa? Na tunazingatia hisia za wengine tunapotoa maoni? Kupokea maoni ni sanaa, na pia ni dalili ya ukomavu. Anayepokea maoni kwa busara hujijenga. Uboresha maoni, mahusiano na hukua katika maisha yake. Badala ya kuyaogopa maoni, tuyakumbatie kwa hekima. Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Na je, maoni hayo yanakujenga au yanakukwaza? Asanteni.

Je, umewahi kucheza mchezo ukasahau kabisa muda? Je, kuna mchezo ambao ukitaja jina lake tu, tabasamu linakuja usoni. Michezo ina nafasi gani katika maisha yetu ya kila siku? Unapenda kucheza mchezo gani? Michezo ni sehemu muhimu ya maisha ya binadamu. Michezo hutupa burudani, hutusaidia kujenga afya ya mwili na akili, na huimarisha mahusiano kati ya watu. Kila mmoja wetu, ana mchezo anaoupenda kulingana na uwezo. Pia mazingira na mapendeleo yake. Kwa upande wangu, mchezo ninaoupenda zaidi ni mpira wa miguu. Mchezo huu unapendwa na watu wengi duniani kote kwa sababu ni rahisi kuucheza na una msisimko mkubwa. Unaweza kuucheza shuleni, mtaani au uwanjani rasmi. Nina swali moja. Je, ni swali, ni kweli kwamba mpira wa miguu huleta watu pamoja bila kujali umri au asili. Umewahi kuona watu wakishangilia kwa pamoja timu yao inapofunga bao? Mfano mzuri ni wakati wa mashindano makubwa kama kombe la dunia au ligi za dunia. Watu hukusanyika kuangalia mechi, kushangilia na hata kubishana kwa furaha. Mchezo huu hujenga umoja na urafiki. Bali na mpira wa miguu, wapo watu wanaopenda michezo mingine kama netiboli, mpira wa kikapu, riadha au michezo ya mezani. Kama drafti na karata, mfano, mtu anaweza kupenda drafti kwa sababu inahitaji akili, mipango na subira. Michezo pia husaidia afya ya mwili. Kupitia michezo, mwili hufanya mazoezi, damu huzunguka vizuri na magonjwa kama unene hupungua. Mfano, mtu anayekimbia au kucheza mpira mara kwa mara huwa na afya njema zaidi. Hata hivyo, michezo ina changamoto yake. Wakati mwingine, majeraha hutokea au muda wa kucheza hukosekana kwa sababu ya kazi au masomo. Ndiyo maana ni muhimu kucheza michezo kwa kiasi na kwa kuzingatia usalama. Mchezo unaopenda si kwa ajili ya burudani tu. Bali pia ni njia ya kujijenga kimwili, kiakili na kijamii. Mchezo hutufundisha nidhamu, ushirikiano na ushindani wa haki. Je, unapenda kucheza mchezo gani? Na mchezo huo umekusaidiaje katika maisha yako? Asante.